Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa, hupenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi hutumia muda na watu wa karibu kama familia na marafiki. Tukila pamoja, tukicheka na kukumbushana mambo mazuri. Wakati mwingine huandaa chakula au keki ndogo nyumbani, au hutoka kula mahali ninapopenda. Pia napenda kutafakari mwaka uliopita, kushukuru kwa hatua nilizopiga, na kujiwekea malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Kazini, changamoto nazo kutana nazo mara nyingi ni pamoja na kusimamia muda vizuri wakati majukumu ni mengi kushugulikia mabadiliku ya gafla katika vipaombele na kwakikisha mawasiliano ya naeleweka kati ya watu tofauti. Wakati mwingine pia kuna shinikizo la kufikia malengo kwa muda mfupi au kufanya kazi na rasilmali chache kuliko inavyo hitajika.

Wakati wa baridi kali, mimi hujitahidi kukaa mahali penye joto, kukuvaa nguo nzito kama sweta na jaketi, kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa, na kupunguza kutoka nje bila sababu ya msingi. Pia napendelea kufanya shuguli za ndani kama kusoma, kutazama filamu, au kufanya kazi zinazo hitaji umakini. Huku nikihakikisha nimejisitiri vizuri ili kepuka kuepuka kugua.

Kwa kawaida, usafisha vifaa vyangu pale tu inapo bidi. Hasa vinapo anza kuwa polepole kukosa masahihisho ya usalama au kushindwa kuendana na maitaji ya kazi ya sasa. Mara nyingi hii utokea baada ya miaka mawili hadi mitatu kwa kuwa napendelea kutumia kifaa kikamilifu kabla ya kubadilisha. Mradi bado kinafanya kazi vizuri na kwa usalama.

Napenda mikutano iliyoandaliwa vizuri, yenye lengo lililo wazi na muda uliopangwa kwa heshima ya kila mshiriki. Mikutano fupi lakini yenye mjadala wa maana, hunifanya nijisikie kuwa mchango wangu unathaminiwa. Hasaa pale ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo na maamuzi yanaafikiwa kwa uwazi. Pia napendelea mikutano inayotumia agenda na kufuatiwa na hatuwa za utekelezaji. Ili isibaki kuwa mazungumzo tu, bali ilete matokeo halisi.

Natumia programu katha mara nyingi kulingana maitaji ya kila siku. Kwa mawasiliano, hutumia WhatsApp na baruapepe kuwasiliana haraka na watu wa kazi na binafsi. Kwa kazi na kupanga majukumu, programu kama Google Docs, Google Drive na kalenda, hunisaidia kuandika, kuhifadhi faili na kufuatilia ratiba. Pia hutumia kivinjari cha interneti kutafuta tarifa na kusoma habari mtandaoni pamoja na programu za muziki au video kwa mapumziko na burudani.

Jambo muhimu kwangu katika dini ni madili ya nayosisitizwa, hasa upendo, huruma, uadilifu na heshima kwa wengine. Mafundisho haya usaidia kuongoza maamuzi ya kila siku, kujenga mahusiano mema na kukuza amani ya ndani ata wakati wachangamoto. Pia dini hutoa na fasi ya kutafakari, kushukuru na kutambua kuwa kuna jambo kubwa kuliko nafsi binafsi.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara, kwa sababu ni rahisi na inaokua muda. Kupitia programu za ununuzi na huduma za malipo za kijidigitali, ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja, na kufanya malipo popote nilipo bila kuenda dukani. Pia ununuzi wa simu nipa uwezo kufuatilia odazangu, kupata offer, na kupanga matumizi yangu kwa wangalifu zaidi.

Napendelea kula ugali kuliko wali, hasa kwa sababu ni chakula kinacho shiba zaidi na kinaendana vizuri na mboga, nyama au samaki. Ugali pia inanafasi ya kipekee katika tabuanduni nyingi za Afrika mashariki na hunipa hisia ya chakula cha nyumbani na urafiki. Hata hivyo, nikiwa katika hali tofauti au nikitaka mabadiliko, wali nao ni chaguo nzuri na rahisi kuandaa.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Nikiwa nyumbani, ninaweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi. Kuchuka mapumziko mafupi, ninapohitaji, na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia hunisaidia kuuhanisha kazi na maisha binafsi kwa rahisi. Hasa kwa kuokoa muda, usafiri, na kutumia muda huo kufanya mambo mengine muhimu.

Napenda kuenda madukani asubuhi au mapema jioni wakati kuna watu wachache na mazingira ni tulivu. Wakati huo, huwa rahisi kupata bidhaa nazohitaji bila msongamano. Nina muda wa kulinganisha bei na ubora kwa utulivu. Pia hunisaidia kumaliza ununuzi haraka na kuendelea na shughuli zingine za siku bila kuchoka.

Somo la sayansi ninayopenda zaidi ni sayansi ya kompyuta kwa sababu inahusisha jinsi teknolojia inavyo fanya kazi, programu zinavyo undwa na jinsi matatizo ya navyo tatuliwa kwa mbinu za kisayansi. Lina nivutia pia kwa sababu linachanganyo ubunifu na mantiki na kunipa ujuzi unaoweza kutumika katika maisha ya kila siku kazi na teknolojia ya kisasa.

Taratibu wangu wa kila siku huanza asubuhi na kuamuka mapema. Kisha kusafisha mwili na kunywa kinywaji cha moto kama chai au kahawa ili kuamka vizuri. Baada hapo, hupanga kazi za siku, kuangalia barua pepe na kuanza majukumu ya msingi, kazini au masomo. Wakati wa mchana napumzika kidogo, kula chakula cha mchana na kuendelea na shughuli zilizobaki. Jioni, pumzika kwa kusoma, kutazama filamu au kutumia muda na marafiki na familia.

Chumba changu chakulala ni mahali tulivu na safi, kinacho nipa utulivu baada ya siku ndefu, kinakitanda kizuri chenye mashuka safi, taa ya mwanga wakati, napazia inayuru husu hewa na mwanga wa asubui kuingia vizuri. Napendelea rangi za kupooza macho kama nye upe au rangi nye pesi, pamoja na mpangilio rahisi usio na vitu vingi ili kusaidia akili kupumzika. Ndani yake pia kuna meza ndogo na kabati la kuifadhi vitu muhimu na mazingira kwa ujumla unisaidia kupumzika, kutafakari na kupata usingizi mzuri.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuhakikisha na kamilisha majukumu yangu kwa fanisi na kwa wakati. Huku nikiboresha ujuzi wangu wa kitaalamu kila siku. Pia ninalenga kujenga mauhusiano mazuri na wenzangu, kushiriki mawazo yenye tija na kuchangia maendeleo ya jumla ya timu na shirika. Kwa muda mrefu, lengo langu ni kuchukua nafasi ya uongozi au kuongeza uwajibikaji wangu. Ili kuwa na ushawishi mzuri katika maamuzi na kuboresha utendaji wa kazi kwa jumla.

Ndoto yangu kubwa ni kufikia mafanikio ya maana ambayo hayani nufaishi mimi tu bali pia watu wanao nizunguka. Ningependa kuwa na kazi au mchango unaoleta mabadiliko chanya katika jamii kusaidia wengine kukua na kuwacha alama ya kudumu kupitia kazi yangu, madili yangu na jinsi navyo watendea watu. Zaidi ya yote, ndoto yangu ni kuishi maisha nye ukusudi, maendeleo ya kila siku na kuridhika moyoni.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu huwa chepesi mwilini na husaidia kudumisha afya njema. Ingawa wakati mwingine na kula chakula chenye mafuta kwa ladha au hafla maalumu. Kwa ujumla na chagua chakula kilicho chemshwa, kuchomwa au kupikwa kwa mafuta kidogo. Ili kujisikia vizuri na kuwa na nguvu ya siku nzima.

Wakati wa msongo wa kazi, napanga kwanza vipaumbele vya haraka zaidi na kushugulikia kazi muhimu kwanza, kupumzika kwa vipindi vindogo ili kuondoa mkazo na kutumia mbinu za kupanga muda kama kuandika orodha ya kazi au kutumia kalenda. Pia hujaribu kushirikiana na wenzangu au kuomba msaada pale inapohitajika ili kupunguza mzigo. Kwa ujumla, ninahitaji kubaki tulivu, kushugulikia kila changamoto kwa ratibu na kuhakikisha kazi inakamilika bila kujichosha sana.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kazi zangu mapema na kuzigawa kwenye vipindi vidogo vya kipaumbele. Kutumia mbinu za kupanga muda kama orodha ya kazi na kueka muda maalum kwa kila jukumu. Pia huondoa vikwazo vinavyoweza kunisumbua kama kelele au simu zisizo za dharura na kutumia zana za kidijiti na zinazorahisisha kazi.

Napenda kutembea kwenye maeneo tulivu yenye mazingira ya asili kama bustani, mbuga au kando ya mto. Hapo napata hewa safi mtazamo mzuri wa mimea na wanyama na nafasi ya kupumzika akili. Kutembea katika maeneo kama haya, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuzingatia uzuri wa asili na mara nyingi kunatoa nafasi ya kufikiria au kupanga siku yangu bila kelele na usumbufu.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa mara kwa mara kwa sababu hutoa virutubisho muhimu kama calcium na proteini vinavyonisaidia kiafya katika mifupa na nguvu ya mwili. Mara nyingi ni nakunywa kabla ya kula chakula cha mchana na wakati mwingine pia asubui ili kuamuka vizuri. Pia napenda maziwa kwa sababu ya naweza kuliwa peke yake kuchanganywa na kahawa au chai au kutumika kwenye milo kama cereal na matunda. Na hivyo kunifanya niwe na ladha nzuri na afya njema.

Ndiyo, mara nyingi hujitolea kutowa sadaka na michango kulingana uwezo wangu na sababu. Hii inaweza kuwa kwenye kanisa, jumuia au miradi ya msaada wa jamii kama kusaidia maskini, shule au wagonjwa. Napenda kutowa michango kwa sababu hufanya niwe na isia ya kuridhika. Hunisaidia kusaidia wengine na pia nisehemu ya kuendeleza mshikamano wa kijamii na kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu wengine.

Mimi huona ninafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasaa baada ya kuamka na kufanya utaratibu wangu wa kila siku kama kunywa chai au maziwa na kupanga vipaumbele. Akili yangu huwa safi na nikiwa na nguvu za mwili na hivyo hukua na umakini zaidi. Kufanya maamuzi sahihi na kushughulikia kazi changamano kwa urahisi. Wakati huu pia napata msukumo kufanya kazi kwa ufanisi. Kupanga muda wangu vizuri na kumaliza majukumu kabla ya mchana.

Ndiyo, napenda sana kukimbia, kwa sababu si tu kwamba kunanipa mazoezi ya mwili, bali pia husaidia akili yangu kuwa tulivu na yenye umakini. Mara nyingi hukimbia asubuhi mapema, wakati bado hewa, ni safi, na jua halijachomoza sana. Au jioni, baada ya kazi, wakati kuna utulivu na hakuna msongamano wa watu. Wakati wa kukimbia, hunipa nafasi ya kutafakari mambo binafsi, kupanga mawazo, ana kuondoa msongo wa mawazo.

Napanga na kuweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari, na alama maalum ili kufanya iwe ngumu kutabirika. Pia hujaribu kutumia maneno ya siyo ya kawaida na kuepuka tarehe za kuzaliwa na majina ya watu wa karibu, kwani hayo ni rahisi kukisia. Kwa usalama zaidi, kuweka nenosiri tofauti kwa kanti tofauti.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu wa kufurahisha na wakipeke. Hasaa kuona ardhi na mawingu kutoka juu angani. Safari ya ndege ilionekana kuwa ya haraka na yenye mpangilio mzuri. Kwanzia ukaguzi wa usalama hadi kutua. Ingawa kulikuwa na msisimuko mdogo mwanzoni. Baadaye ilibadilika kuwa hali ya tulivu na furaha ya kusafiri kuenda mahali tofauti.

Napenda kula nje ya nyumbani mahali tulivu na penye mazingira mazuri kama vile mikahawa iliyo na bustani au kando ya mto. Hapo napata nafasi ya kupumzika kuzungumza na marafiki au familia na kufurahia chakula kizuri bila usumbufu. Pia napenda maeneo yenye mwanga mzuri na hewa safi kwani hufanya chakula kiwe na ladha zaidi na hunipa hisia ya furaha na utulivu.